Zoea zuri nililolijenga ni kujipanga na kupanga muda wangu vizuri. Tabia hii, imenisadia kukamilisha majukumu kwa wakati, kupunguza msongo wa mawazo na kuwa na nidhamu katika kazi na maisha ya kila siku. Pili ninajenga zoea la kujifunza kitu kipya kila mara. Aki hata kama ni kidogo tu, hili limenisaidia kukuwa kiakili kuboresha ujuzi na kubaki na hamasa ya maendeleo binafsi. Kwa ujumla, mazoea haya yamenifanya kuwa mwenye utulivu, mwenye malengo na mwenye maendeleo endelevu.

Kwa mtazamo wangu, mfanyabiashara bora ni yule mwenye maono, nidhamu na mwaminifu. Anaelewa soko lake, anajua wateja wake, wanahitaji nini na anatoa bidhaa au huduma zenye ubora. Pia, mfanyabiashara bora huwa msikivu kwa wateja, tayari kujifunza na mwenye uwezo wa kubadilika kulingana na mabadiliko ya soko. Hashindwi na changamoto kirahisi bali huziona kama fursa za kuboresha biashara yake Kwa ujumla mfanyabiashara bora ni yule anayechanganya maono, ubunifu, maadilimema na huduma kwa ubora wa wateja wake Jambo linaloleta mafanikio ya mudamrefu.

Napenda kucheza mara nyingi na marafiki zangu, familia au wenzangu. Hasa michezo ya vikundi inayojenga ushirikiano na furaha. Michezo kama mpira au michezo ya bodi au michezo ya ubunifu husaidia kujiburudisha na kuimarisha uhusiano na wengine. Kwa ujumla, kucheza na wengine pia hunipa furaha, mshikamano na kumbukumbu nzuri za pamoja.

Kulingana na mimi, mwezi ninaoupenda zaidi ni mwezi wa disemba. Naupenda mwezi huu kwa sababu mara nyingi huwa na hali ya furaha, mapumziko na muda wa kuwa pamoja na familia na marafiki. Pia ni kipundi kine kipindi cha kutafakari mafanikio ya mwaka na kupanga malengo ya mwaka mpya. Kwa ujumla, disemba huniletea furaha matumaini na mshikamano. Jambo linilofanya kuwa mwezi ninaoupenda zaidi na mwezi wa kipekee.